Kwa kawaida na yaanza kwa kui yakubali kuanza hata kama ya nachanganya au ya natisha kidogo. Kujifanya hayapo huongeza stress tu ni kisha elewa kwa nini mabadiliko ya natokea inakua rahisi kuyashambulia kwa akili tulivu. Halafu, ninajifunza haraka kila mpya kipya kinacho hitajika ujuzi mvumo au namna mpya ya kufanya kazi. Ninauliza maswali mapema badala ya kujifanya najua kila kitu. Ninajipa mda wakukosea na kujirekebisha. Na ninajaribu kuona fursa hata kama mwanzo haionekani. Sio raisi kila wakati lakini kubadilika hunisaidia nisiwe nyuma.

Napenda saikolojia zaidi inanivutia kwa sababu inajaribu kuelewa jinsi binadamu anavyo fikiri, anahisi na anaamua. Mara nyingi bila yeye mwenyewe kutambua. Inakufanya uelewe watu vizuri na hata kujitambua zaidi. Na furahia pia bayolojia. Hasa jinsi mwili wa binadamu unavyo fanya kazi kwa usahihi wa ajabu.

Ninajaribu kufanya mambo madogo lakini yenye maana. Kupunguza taka, ninajiepusha na plastiki za matumizi ya mara moja kadiri inavyo wezekana. Pia kutubia tena na kurejeleza vitu badala ya kutupa haraka. Kuokoa nishati, kuzima taa na vifaa nisivyo vitumia. Kuhimiza wengine kuwa makini na mazingira maongezi madogo yanaweza kuleta mabadiliko. Na pia kuchagua matumizi yenye kuwajibika kama kununua kidogo lakini kwa ubora. Sia mitlifu lakini naamini ukifanya kidogo kidogo kwa makusudi inaleta tofauti.